Chakula chajadi ninachopenda zaidi ni wali na mboga. Kwa sababu kinanihusisha na utamaduni wa maisha ya kila siku ya nyumbani. Wali ni chakula rahisi lakini chenye maana kubwa. Hasa kinapopikwa kwa nazi au kuandamana na mboga safi. Ladha inanipa faraja na kumbukumbu za familia. Kwani maranyingi huliwa pamoja na marafiki au wapendwa. Pia napenda jinsi chakula heki kinavyoweza kuunganishwa na vyakula vingine vya jadi kama samaki au nyama ya kuku. Na kila mara huleta hisia ya mshikamano na furaha.

Napenda kulima bustani kulima bustani unipa utulivu na furaha ya kuwa karibu na asili ninapopanda mimea nahisi nikiwa na subira na matumaini. Nikisubiri kuona matunda ya kazi yangu. Bustani unikumbusha umuhimu wa kulea na kutunza si tu mimea mbali pia maisha kwa ujumla. Kila arufu ya maua na kila kijani kinachochipuka uniletea kumbukumbu za nyakati za familia na furaha kijijini. Kwa hivyo, kulima bustani kwangu ni zaidi ya kazi, ni njia ya kujipatia amani na mshikamano wa ndani.

Asubuhi hii niliamka sa kumi na moja alfajiri. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka kulikuwa kusali na kushukuru kwa siku mpya. Baadaye nilijiandaa na nikakunywa chai pamoja na kipande cha mkate kwa kifungua kinywa. Nilianza siku yangu kwa kupanga majukumu ya kazi na kuandika orodha ya mambo muhimu ya kufanya. Asubuhi hii ilinifanya nijisikie mwenye nguvu na shukran. Nikihisi nikiwa tayari kukabiliana na changamoto na fursa za siku.

Ninapo kula nje ya nyumbani. Huchagua sehemu tulivu na zenye hewa safi. Mara nyingi napendelea mikahawa midogo inayotoa vyakula vya kienyeji kama ugali na wali. Kwa sababu hunikumbusha ladha ya nyumbani na mshikamano wa kijamii. Pia napenda sehemu ambazo zina bustani au mandhari ya asili. Kwani hufanya chakula kiwe na ladha ya kipekee. Kula nje huniletea furaha ya kujaribu ladha mpya. Na pia kunipa nafasi ya kuungana na marafiki. Kwa hivyo, sehemu ninazo zipenda zaidi ni zile zenye vyakula vya kitamaduni na mazingira ya utulivu.

Napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu inaniraisishia kuhariri maandishi haraka na kuyaifadhi kwa usalama. Inanipa nafasi ya kutumia zana za kidijitali kama ya kutumia zana za kidijitali kama kuangalia sarufi na kupanga maandishi kwa muundo mzuri hata hivyo kuandika kwa mkono pia kunanivutia kwa sababu hunipa ukaribu na mawazo yangu. Na mara nyingi nahisi ubunifu zaidi ninaposhika kalamu na karatasi. Kwa hivyo, vyote vina nafasi yake. Kompyuta kufanisi na mpangilio na mkono ubunifu na hisia binafsi.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni rangi ya kijani, ini kwa sababu rangi ya kijani hunikumbusha asili na utulivu wa bustani na misitu. Kijani hunipa hisia ya amani na matumaini, na mara nyingi hunifanya ni jihisi karibu na mazingira ya kiasili. Rangi hii unihusisha na maisha ya kila siku. Kijani kwa bustani na kilimo na zinafanya ni jisikie mwenye nguvu na furaha.

Michezo ambayo ningependa kujaribu ni kupanda mlima kwa sababu nachanganya mazoezi ya mwili na upendo wangu kwa asili. Kupanda mlima kuna nipa changamoto ya kimwili na kiakili, na pia nafasi ya kufurahiya mandhari ya kuvutia na hewa safi. Pia ningependa kujaribu kuogelea zaidi, hasa kwenye maziwa au mito, kwa sababu hunipa hisia ya uhuru na utulivu. Michezo hii inanihusisha na mambo ninayo ya penda, mazoezi, asili na amani ya mazingira ya nje.